Napenda wanyama ambao ni rafiki wenye upendo na wenye akili kama mbwa, paka na ndege wakufugwa nyumbani. Wanyama hawa hunipa furaha urafiki na hisia ya kumpenda na kutunzwa Pia napenda wanyama waporini kama ndege, tembo na simba kwa sababu hunivutia kwa uzuri wao nguvu na tabia zao za kipekee. Wanyama wote kwa namna moja au nyingine unifundisha uvumilivu, utunzaji na heshima kwa maisha.

Malengo yangu kwa kazi yangu ni pamoja na kukua kitaaluma kundelea kujifunza na kuboresha ujuzi wangu kila siku Kua mtaalamu anayeaminika kufanya kazi kwa ubora na kwa wakati kuchangia mafanikio ya timu na kampuni kuhakikisha malengo ya pamoja yanatimizwa kuunda mazingira mazuri kazini, kushirikiana vizuri na wenzangu na kuimirisha mawasiliano kupata maendeleo binafsi na kuridhika kwa kazi kuona matokeo chanya najitahidi zangu kujivunia kazi yangu malengo haya huniwezesha kuchangia kikamilifu kukuwa na kufanikisha kazi kwa ufanisi.

Ndio, napenda kujaribu teknolojia mpya. Teknolojia mpya hunisedia kujifunza mambo mapya, kurahisisha kazi na kuboresha maisha ya kila siku. Napenda kujaribu programu mpya vifaa vipya vya simu au kompyuta na mifumo inayorahisisha mawasiliano. Kujaribu teknolojia mpya hunifanya nijisikie mwenye hamasa, ubunifu na tayari kukabiliana na mabadiliko ya dunia ya kisasa.

Ningependa kutembelea mji wa kale wa Petra, nchi Jordan, kwa sababu ni maajabu ya kihistoria yaliyojengwa kwa miamba ya mawe na lina hadithi nyingi za kale. Napenda pia kutembelea piramidi za misri, kwani zinanipa fursa ya kujifunza historia ya zamani, utamaduni na ujenzi wakipekee.

Napenda kununuwa vitu madukani ya karibu, sokoni na mtandaoni. Madukani ya karibu ufanya ni pate haraka kila ni nacho hitaji bila kusubiri muda mrevu. Sokoni napenda kwa sababu kuna vitu mbali mbali, bei nafuu na unaweza kupiga mazungumzo na wauzaji. Mtandaoni ni rahisi haraka na uweza kulenganisha bidhaa na bei kutoka kwa wauzaji mbali mbali bila kutoka nyumbani.

Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni kuwamini na kufanya mema. Hii inamaanisha kufata madili mazuri kufanya kusaidia wengine na kuhishi kwa heshima na watu wote. Pia kwamba na kutafakari kuna nisaidia kwa mtulivu ushugulikia changamoto za kila siku kwa hekima na kujenga uhsiano mzuri na mungu na watu wengine. Jambo hili la dini nina nisaidia kuhishi maisha yenye maana na furaha.

Napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu kazi za ya timu huleta mawazo tofauti, mshikamano na matokeo bora kushirikiana hunisaidia kujifunza kutoka kwa wenzangu, kutatua matatizo kwa haraka na kufanikisha malengo kwa ufanisi zaidi Hata hivyo, ninaweza pia kufanya kazi peke yangu pale inapohitajika ninapohitaji umakini mkubwa au majukumu ya kibinafsi Kwa hivyo, napenda mchanganyiko wa kazi ya pamoja na kazi binafsi kulingana na hali ya kazi.

Baada ya siku ndefu, napumzika kwa njia mbali mbali. Kwanza, napumzika nyumbani, nikiketi au kulala kwa kitanda ili kutoa nguvu ya kimwili. Mara nyingine, husoma kitabu kusikiliza muziki au kuangalia filamu, ili akili yangu ipate kupumzika. Pia, napenda kutembea kidogo au kufanya mazoezi mwepesi ili kutoa msongo wa mawazo. Njia hizi zote, hunisaidia kujionyesha utulivu, kupunguza stress na kujiandaa kwa siku nyingine yenye ngu.

Ndiyo, nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki. Ni uzawafu waki kusisimua kwa sababu kuna jumuisha muziki, dance na musisimuko kwa mkubwa wa mapenzi wa muziki. Tamasha la muziki unisaidia pia kupu muzika, kufurahia na kushirikiana na marafiki. Nafurahia kuona wasanii wakitua burudani moja kwa moja na kuhusika na hisia za umati wa watu.

Nchi ambayo ningependa kutembelea ni Japani naitamani kwa sababu ni nchi ya tamaduni tufauti, teknolojia ya kisasa na manthari ya kipekee. Pia, nimesikia mengi kuhusu ushirikiano wa kijamii, heshima na usafi wa mazingira huko. Jambo linalovutia sana. Ningependa kuona manthari ya ja miji kama Tokyo, bustani za kijani, milima ya milima, Fuji na makao ya kihistoria. Pia napenda kushiriki katika tamaduni za kenyeji na chakula jagawa idaja japani Nikipo fikiria kuhusu safari hiyo huhisi msisimuko, shawuku na furaha Kwani nifursa ya kujifunza mambo mapya kuona dunia kwa njia yangu na kupata uzavu wakipeke mbao hua hauna kifani.

Napenda zaidi mkate wa ngano nyeupe na mkate wa mahindi Mkate wa ngano nyeupe hunipatia lala laini na ni rahisi kula pamoja na chakula kingine Mkate wa mahindi ni mzuri wa afya kwani unanyuzi nyuzi na husaidia digestion Mara nyingine napenda pia mkate wa toast au mkate wa jioni uliowekwa na jibini au jam Kwa sababu hunipa furaha na ladha tamu wakati wa kifungua kinywa na mapumziko ya mchana.

Na kumbu kumbu moja ya kutisha nilipapotea wakati wa kutembelea msitu wakati nilikuwa mdogo. Nilihizi hofu kubwa kwa sababu nilikuwa nilikuwa peke yangu na si kujua njia ya kutoka. Nilishika mti na kujaribu kutulia hadi mtu wa familia alinipata. Kumbu kumbu hii nilifonisha kuwa makini kutokue kuwa peke yangu pahali nilipakuwa mahali hatari na kuheshimu. Mazingira ya siyo julikana, ingawa ilikuwa ya kutisha pia vile nisaidia kunjifunza umihimu wa tahathari.

Kueka afya nzuri, kufanya mambo kadhaa kila siku. Kula lishe bora, napendelea mboga, matunda, nyama yenye afya na kunywa maji ya kutosha. Mazoezi ya mwili na piga hatua kutembea au kufanya mazoezi mepesi mara kadhaa kwa wiki. Kupumzika ya kutosha, kulala vizuri na kupata usingizi unaofaa kila siku. Kudhibiti stress, kufanya shuguli za burudani kama kusoma kusigiliza muzigi au kutembea. Kutunza usafi, kuoga kusafisha meno na kuhishi kwa mazingira usafi njia hizi zote husaidia kuwa na mwili mwenye nguvu, akili timamu na kuzuia mgonjwa.

Ninapofanya kazi ya ushirikiano na wengine, kwanza na shirikiana kwa heshima na kusikiliza mawazo yao, kila mtu anapewa nafasi ya kueleza mawani yake na tunamua pamoja saluhisho bora. Hiya kukawa majukumu kwa kila ushiriki kulingana na ujuzi wake, na kila moja anasaidia kutatua mchangamodo zinazo jitokeza. Je hii ya ushirikiano usaidia kufanikisha kwa ufanisi, kuangeza mshikamana watimu na kufikia malengu kwa urahisi.

Ndio, napenda kujaribu vyakula vipya. Hii hunipa fursa ya kupata lala tofauti, kujifuza tamaduni za chakula, kutoka sehemu mbali mbali na kufurahia burudnii mpya. Mara nyingine, napenda kujaribu vyakula vyakienyeji au vyakimataifa, hasapale vinapokuwa vinaladha ya kipekee na vimeandaliwa vizuri. Kuangalia ladha mpya, kuna nisaidia pia kupanua ufahamu wa chakula, furaha ya kula na furaha ya kula.

Napenda zaidi juisi ya matunda baridi na vinywaji vya soda baridi. Juisi ya matunda hunipa furaha ladha tamu na viru virutubisho muhimu. Vinywaji vya soda huchangia msisimuko na furaha mara kwa mara hasa wakati wa joto. Mara nyingine pia napenda maziwa baridi au smoothie na matunda kwani hota aishe na msisimuko falatha kwa wakati mmoja.

Ninawasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa njia wazi na ya heshima. Mara nyingi hutumia mawasiliano ya ana kwa ana kwa mambo ya haraka au yanayohitaji maelewano ya moja kwa moja. Pia hutumia barua pepe na programu za ujumbe kama WhatsApp au Teams kwa taarifa za kazi, mipango na kumbukumbu rasmi. Zaidi ya hayo, mikutano ya timu hunisaidia kujadili malengo, changamoto na maendeleo kazi. Njia hizi hunisaidia kudumisha ushirikiano mzuri, kuepuka mkanganyiko na kufanikisha kazi kwa ufanisi.

Napendelea mazingira ya kazi yenye utulivu, ushirikiano na heshima kati ya wafanyikazi. Mazingira haya hunipa nafasi ya kufikiria vizuri, kushirikiana na wengine kwa urahizi na kufanya kazi kwa ufanisi bila msongamano au kelele nyingi. Pia napenda mazingira ambayo yanahimiza maendeleo ya kitaluma hutoa rasilimali za kutosha na yanakuza mawasiliano mazuri kati ya timu kwani hili husaidia kufanikisha kazi na kuwa na furaha kazini.

Napendelea kutazama mchezo zaidi kuliko kucheza. Kutazama mchezo hunipa burudani na msisimuko hasa ninapo kuwa na muda wa kupumzika. Napenda kufuatilia jinsi wachezaji wanavyo shindana, mbinu wanazotumia na matokeo ya mchezo. Hata hivyo, kucheza mchezo pia ni vizuri kwa afya ya mwili lakini mara nyingi ufurahisha zaidi na kutazama na kujadili mchezo na wengine.